Mwalimu ambaye ni naye mkumbuka kutoka shuleni kwangu. Ama kwetu, alikuwa ni mwalimu sana sana wa somo la sayansi. Huyo alikuwa mwalimu mbao kwamba ali ni pendeza, katika kujibeba kwake, na vile vile kuongea kwake na kufunza. Alafu alikuwa si yule mwalimu wa kufunza tu, alikuwa ni yule mwalimu mbao kwamba atataka akujulie hali. Umeamka vipi, nyumbani kuko vipi, yani atataka akae chini na wewe aweze kuzungumza na wewe aelewe kama una jambo lolotelile ambalo unapitia pale shuleni kando tu na masomo. Alafu pia nilikuwa napenda pia somo li hilo la sayansi isitoshe yani kwa uraibu wangu wote nilikuwa napenda somo la sayansi maanake nilikuwa naona kana kwamba ni rahisi sana kuweza kueka kwenye matumizini hili somo la sayansi sikama vile masomo mengine uwezi ukayaweka kwenye maisha ya hapa na pale katika hizi pandashukaza maisha unaona kitu kama sayansi utaiweka katika upishi wako utaiweka hapa na pale yani nisomo ambalo kwamba lilinivutia sana sasa huyu mwalimu wa sayansi nilikuwa na mpenda sana sana alikuwa yaituwa bi washuka sasa alikuwa mwalimu wangu ambaye alikuwa yani mwalimu wangu yani ambaye niliye mpenda sana katika waalimu wote.

Kabisa, ningependa sana kurudi ujana. Sababu ambao kwamba ningependa kurudi ujana ni kwa sababu ujana ni wakati ambao katika maisha ya binadamu. Wakati ambao binadamu anafurahia, anaweza fanya makosa, maana yake ako na muda, wa kurekebisha makosa yake. Anaweza jivinjari kimaisha kwa hivyo ndiyo ningependa sana kurudi ujana.

Kwa kawaida, huwa napenda kwenda ama kufanya sherehe ya sikukuu, pamoja na familia. Na familia namaanisha familia upande wa mama sasa kwa kawaida, tunakwenda kwa bimkuu, tunaketi sote, tunajuliana hali, kama huku mijini twaishi vipi. Kwa hivyo, ilo ni jambo ambalo huwa napenda kufanya, sikuu zozote zile. Sana sana sikukuu za Krismasi kwa ivo tunasafiri, kwa bi mkuu, tunasheherekea sote. Kama ni kuku tunachinja, kama ni mbuzi tunachinja, alafu tunaketi sote tunaweza juliana hali, kama mijini twaishi vipi, yani inaleta ule umoja katika misimu hii ya sikukuu.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani. Japo kuwa ningependa sana kuwa na ndege wa kufuga nyumbani kama vile tausi. Uwa nina penda maridadi a liyoko nayo. Alafu pia ni ndege ambae ni mpole. Ana maringo kidogo lakini ni mpole. Alafu tena pia hali kwa wingi kwa hivyo ningependa kuwa na tausi nyumbani.

Ndiyo, niko na hifadhi ya kitu cha thamani, ambayo ni mkufu. Mkufu huu nilipokezwa na mamangu mzazi, ambao ni naupenda sana. Kila mara nikiangalia mkufu huu, ninapata zile hisia za mama. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja cha thamani. Changu.

Ndio, bila shaka nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu, lakini sasa ile pesa ya kianzisho cha biashara ndio kidogo ina kua tatizo. Manake ni napopata pesa, ninaweka kwenye mahitaji na matumizi mbali mbali, lakini biashara ndio nishai fikiria kuanzisha biashara, lakini sasa kama navyosema ni vigumu sana kupata iyo hela ya kuanza biyashara. Biashara ambayo kwamba nilitaka kuanzisha ni biashara ya saluni. Unatengeneza nywele, kucha za, kina dada. Hiyo ni biashara ambayo naipenda naiweka sana moyoni.

Ninapenda hadithi za ajabu ndiyo, lakini sio ajabu hivi kwamba inashtua. Kama nakumbuka nilivokuwa mtoto, nilipenda sana hadithi za abunwasi. Kwanza kulikweko na kitabu hicho cha hadithi za abunwasi, zilikuwa hadithi nyingi ndani ya kile kitabu. Ni hadithi ambazo zilikuwa nzuri, za kustaajabisha, na pia za kuchekesha. Kwa ivo ndio, ninapenda mambo ya kiajabu, lakini pia nayo yawe mambo ya kuchekesha. Kwa ivo ndiyo, ninapenda izo hadithi.

Udhaifu wangu sana sana ni kulala ama kusinzia. Kama hata sijajitakia ninaweza nikafanya kazi lakini pindi tu ninapopata kama muda wa kupumzika hivi ninaweza nikalala kwa hivo hivo ndo na mnamoja kushughulikia udhaifu wangu pale kazini. Ikifika masaa ya adhuhuri mchana, ni wakati wa kwenda kula, chakula cha mchana. Mimi sasa ni na keti kwenye malipe pale pa watu kupumzika. Badala ya kukula sasa mimi ni na lala. Nina set kama tuseme pengine ni alarm kwenye simu. Ninaweka hiyo alarm, ikishalia, inaniamsha, narudi kazi. Kwa hivo ndivo navo shughulikia udaifu wangu pale kazini.

Ninapenda sana filamu za mapenzi, lakini sio mapenzi tu ya kiholela holela, mapenzi yaliyo anza kutoka wanajuana wakiwa wadogo, wanaenda kwa shule, karibia za ukaribu karibu, yaani mapenzi yaliyoko na, yaani maana sio mapenzi ya kiholela mapenzi yaliyokuwa na maana hayo ndio mambo ambayo kwamba napenda kuangalia kwa filamu kando na hiyo, ninapenda filamu ambazo zinachekesha. Manake singependa ninune wakati mzima nikiangalia filamu. Ninataka nishuhudie watu wawili wakipendana toka utotoni, lakini katika safari yao kuna mambo ya ucheshi. Naam.